Natumia maeneo kadhaa mtandaoni kutazama video inategema ninachotafuta YouTube hii ndio napotumia zaidi karibu kila siku huwa naangalia muziki wa rhumba video za kujifunza tech na coding, comedy clips, habari fupi au highlight za mechi za mpira inafaa kwa sababu kuna kila kitu na algorithm inaonyesha content ninayopenda haraka Pia kuna Netflix wakati nataka kuangalia series au movie vizuri bila ads Napenda series kama money hest Stranger things au drama za kiafrika.

Napenda mikutano ya aina mbili tu. Zingine nazipenda kidogo au nazichukia. Kwanza kabisa na mikutano mindogo ina yenye madhumuni wazi. Favorite yangu huwa napenda mikutano ya watu. Ne haunani tu. Yenye agenda fupi na wazi mapema. Kila mtu anazungumza anatoa maoni na tunaamua vitu wa haraka. Pili pia napenda mikutano ya virtual fupi na camera on. Napenda zoom au google meet yenye watu wanawasha camera inahisi kama tunakaa pamoja. Naeza kuwa na reaction na tabasamu lakini lazima iwe fupi na structured.

Wakati ninaofanya kazi vizuri sani asibui mapema kwanzia saa moja hadi saa sita jioni kwa nini ya sibui akili yangu hua fresh kabisa baada ya usingizi mzito hakuna mawazo mengi yanezunguka na nguvu ziko juu kime cha asibuhi kinanisaidia kufocus sana huwa nafanya kazi ngumu zaidi au zinazohitaji ubunifu Wakati huo matokeo huwa mazuri na haraka.

Napenda yote mawili, lakini kama nikilazimishwa kuchagua moja, napenda kucheza zaidi kuliko kutazama, kucheza. Napenda sana kucheza mpira wa migu7 na marafiki wetu wa mtaa wikendi. Huwa tunenda uwanjani mdogo karibu tunagawana timu na tunacheza hadi jua linatua. Hata kama sifungi magoli mengi, pia kukimbia kupiga pasi na kufunga, inanionyesha mara furaha na nguvu kumbwa. Kutazama, napenda kutazama mechi kubwa kwenye TV, au simu, hasa Premier League, napenda Manchester United na mechi za FC Lopards. Huwa ni kitazama na marafiki au familia tunaweka nyama machoma au chipsi mezani.

Mchezaji ninayempenda zaidi katika mchezo wowote ni Christiano Ronaldo, yeye ndiyo goat kwangu milele, kwa nini kRonaldo? Kujituma kwake, ameonyesha kuwa unaweza kufikia chochote ukiwa na disipline na mazoea ya mazoezi magumu Hata akiwa na umri mkubwa, bado anafunga magoli mengi, anafanya mazoezi kwa vijana na anaendelea kushinda titles Stars zake za kichizi, magoli zaidi ya mia tisa rasmi titles nyingi na bado anaendelea kurekodi records mpya.

Nina kumbukumbu nyingi nzuri za shule lakini zile tatu zinazonishangaza hadi leo ni hizi siku ya michezo Hasa shule ya msingi na sekonari huwa tunapanga mechi za mpira, mbio, tag of war na high jump Nilikuwa mzuri kidogo kwenye mbio za mita mia moja na mbili na mara mbili ni nimeshinda medali ya fedha na timu yetu ikashinda house cup siku hiyo huwa na furaha kubwa Pili kuna tukio la drama au music festival shule yetu ilikuwa na grupi ya drama na choir Nilikuwa nikicheza sehemu ndogo ndogo kwenye plays au kuimba chorus mara moja tulifanya play ya an enemy of the people na tukashinda tuzo ya wilaya.

Weekend yangu huwa inakuwa wakati wangu wa kupumzika na kufurahia maisha kidogo baada ya wiki ngumu. Mara nyingi huwa nafanya hivi. Jumamosi asubuhi huwa anaamka pole pole saa mbili au saa tatu. Nakunywa chai moto na chapati au mandazi. Kisha nafanya mazoezi nyepesi, nyumbani au kutembea karibu na mtamu. Mchana mara nyingi huwa nakutana na marafiki zangu, tunaendea nyama choma, kibandani, au karibu na hoteli ndogo tu. Jioni ya jumamosi hutujachoka huwa tunaendelea kukaa tunaenda kef ndogo kunywa kitu baridi na kucheza fifa kwenye playstation jumapili huwa ni siku ya utulivu tu kwanza kabisa naamka naelekea kanisani asubuhi kisha narudi nyumbani kukaa na familia.

Naifadhi vitu vichache vya thamani kwangu. Vya thamani kwangu sana. Si vingi lakini vina maana kubwa moyoni. Kwanza kabisa nipicha za familia na marafiki. Nimehifadhi picha za utotoni, za sherehe, za krismasi, za siku za shule na za safari zatu na Eddy na wengine. Ziko kwenye album ndogo ya kartasi na pia backed up kwenye google photos. Pili sumi yangu, situ kwa bei yake, bali kwa sababu ndani yake kuna mazungumzo yangu yote na Mama, dada, edi na marafiki wengine, voice note, picture na video fupi Kuna bibilia yangu ndogo, nilipewa na mama wakati wa confirmation yangu. Nimeandika notes dani yake mistari ninayoipenda.

Harufu ninayoipenda zaidi kuliko zote ni harufu ya mvua inapoanza kunyesha ardhi kavu Kwanini harufu inayoonyesha amani kubwa na furaha isiyo na sababu Inanikumbusha utotoni nikicheza nje wakati wa mvua inapoanza au siku za wikendi nikika balkoni nikitazama Pili kuna harufu ya nyamachoma inayochomwa kwa makaa ile wanaovuta na kuamsha njaa na furaha ya kula au marafiki Harufu ya chai ya maziwa na mdala sasibui inanionyesha nguvu za kuanza siku vizuri.

Kila asubuhi nikiamka huwa ni na rutini ndogo inayonisaidia kuanza siku vizuri na kwa nguvu. Mara tu nikiamka huwa nakunywa glasi moja ya maji baridi au vuguvugu mara moja inasaidia mwili kuamka na kufreshi. Pili ninafanya mazoezi kidogo dakika kumi na tano au thelathini tu push up, squats, blanks au stretching nyumbani au kama niko na wakati. Pia tatu naoga naoga na kupiga mswaki huwa ni naoga maji ya moto kidogo ili niondoe usingizi na nihisi fresh. Kisha kupiga mswaki na kuvaa nguo za kwaida. Na kukunywa breakfast chai ya maziwa na mdalasani au tangawizi.

Ningependa sana kuona maendeleo haya katika jamii yetu, hasa hapa Kenya, elimu bora na inayopatikana kila mtu. Ningependa kila mtoto apate elimu ya ubora bila kujalia anatoka familia kipato cha chini au kijiji. Shule za umaziwe na walimu wazuri vitabu kompyuta na internet, pili ajira na fursa za kiuchumi kwa vijana. Ningependa kuona vijana wengi wakiwa na kazi au biashara zao wenyewe, serikali na sekta binafsi waweke zaidi katika status training za digitali.

Kila siku huwa natumia matatu na kutembea kwa miguu zaidi kuliko njia nyingine, inafaa na ni bei poa hapa Nairobi. Matatu ndiyo inayochukuwa nafasi kubwa kwa kuwa napenda matatu kuenda town kazini au mahali popote nikihitaji. Napenda zile zuru zaangu za kawaida kama Ngong Road au Thika Road. Kutembea kwa miguu, mahali popote inawezekana huwa natembea badala ya kupanda boda au matatu. Kwa mfano kutoka stage hadi nyumbani, au kutoka town hadi mahali karibu.

Natumia pesa yangu kwa namna inaonifaa na inaenileta amani moyoni. Siezi kusema nimefanikiwa asimia miamoja lakini najitahidi kuwa na balance. Kwa kawaida napanga pesa yangu hivi, maitaji za kila siku. Karibu asimia hamsini adi sitini, kodi ya nyumba, chakula, bills, hii ndio inachukua seemu kubwa. Pili akiba na emergency angalau asilimia kumi au di ishirini. Huwa naweka pesa kidogo kila mwezi kwenye account tofauti au mshwari. Simi ingi lakini najitahidi hata elfu moja au elfu mbili kwa wiki. Nisaidia wakati wa shida inaharibika au ugonjwa ghafla.